Mafanikio ya binafsi ninayoyathamini kazini ni kuweza kutekeleza majukumu kwa ufanisi huku nikikuwa kitaaluma. Ninajivunia hasa kutimiza malengo kwa wakati, hata pale kunapokuwa na changamoto, kuboresha ujuzi wangu kila siku, kujifunza kitu kipya kupitia kazi au uzoefu, kushirikiana vizuri na wengine, kujenga uhusiano nzuri kwa kazi na timu kupata mrejesho chanya kutoka kwa wakubwa au wenzangu Ikimaanisha kazi yangu ina thamani Mafanikio haya hunipa motisha, kujiamini na msukumo wa kufanya zaidi vizuri.

Mwandishi wa vitabu ninaye mpenda ni Paulo Coelho nampenda kwa sababu anaandika kwa lugha rahisi lakini yenye maana ya kina, vitabu vyake vinahusu maisha, ndoto, imani binafsi na safari ya kujitambua. Kila ukurasa unakuwacha ukitafakari maisha yako mwenyewe. Kitabu chake kinachojulikana zaidi The Alchemist kinanivutia kwa sababu kinahimisa kufuata ndoto zako bila kuogopa hata kama safari ina changamoto.

Napenda kusoma vitabu vya aina mbali mbali lakini ee zile ambazo napenda kusoma zaidi ni kama riwaya ya mapenzi hazaa zile zenye zina hisia nzito na simulizi za maisha halisi vitabu vya motisha na maendeleo binafsi vinavyo hamasisha na kufungua mawazo hadithi za upelelezi na siri napenda zile zinazo kufanya uwazi hadi mwisho Riwaya za kihistoria, kujifunza historia kupitia simulizi ni tamu sana. Vitabu vya kiroho, vinavyo saidia kutafakari na kupata amani ya ndani.

Kupiga gitaa ni safari ya kuvutia sana kwa mtu yeyote anaye penda mziki. Mwanzoni inaweza kuonekana ngumu. Haza vidole anapo uma sauti haitoki kwa kama ulivyo tarajia. Lakini kwa mazoezi ya mara kwa mara na shubira, maendeleo huwanza kuonekana pole pole. Gitaa husadia mtu kujielezea kihisia, kupunguza msongo wa mawazo na kuleta furaha moyoni. Unaeza piga peke yako au pamoja na marafiki nyumbani au jukwaani. Kilicho muhimu zaidi ni kuipenda safari yenyewe. Sio kukimbilia matokeo. Muziki unangufu ya kuunganisha roho na kuleta amani ya ndani.

Ninashughulikia wateja kwa heshima, subira na uwelewa. Kwanza nasikiliza kwa makini ili kuelewa na hitaji, mahitaji yao vizuri. Kisha nawajibu kwa lugha ilio wazi, kwa upole na kwa njia kusaidia. Nikikosea au kutoelewana na kubali na kurekebisha bila mabishano. Lengo langu ni kuhakikisha mteja anahisi kusikilizwa kuthaminiwa na kupata suluhisho linalofa huduma bora kwa wateja hujenga uwaminifu na mahusiano.

Ndiyo, ni natazama video zangu YouTube, Instagramu na TikTok. Kwenye YouTube, napenda video za mafunzo na mziki. Instagramu kuna video fupi za burudani na maisha ya kila siku. Na TikTok kuna video za kufurahisha, kuchekesha na zenye ubunifu mwingi. Kila jukwa lina mtindo wake wa, kufanya mda mtandaoni uwe wa kufurahisha.

Napenda kuamuka mapema asubuhi kuliko kulala sana usiku. Kuamuka mapema, hunipa nafasi ya kuanza siku nikiwa mtulivu na mwenye mpangilio mzuri. Napenda kuona jua likichomoza kwa sababu hunipa nguvu na motisha kuanza majukumu yangu ya siku mara nyingi natumia muda huo kupanga kazi yangu, kufanya mazoezi kidogo au kujitayarisha kiakili kwa siku ilio mbele yangu. Hata hivyo, pia huwakikisha nalala mapema ili nipate usingizi wa kutosha. Kwa sababu, najua afya na ufanisi kazini hutegemea sana usingizi mzuri. Kwa hiyo kwangu, kuamuka mapema na kulala kwa wakati ni mchanganyiko unaonisaidia kuwa na siku yenye tija.

Kipindi cha televisheni ninacho kipenda ni vipindi vya elimu na burudani vinavyo changanya hadithi na ujumbe mzuri. Napenda sana vipindi vinavyo onyesha maisha halisi, changamoto za kila siku na namna watu wanavyo tatua matatizo yao. Aina hii ya kipindi hunifanya nijifunze kitu kipya na wakati huo huo kujiburudisha. Pia napenda vipindi vya maigizo kwa sababu vinaonyesha hisia, mahusiano na mahadhiri ya jamii. Kila ninapo tazama kipindi, ninacho kipenda, huhisi nikipumzika na kusahao mawazo ya kazi kwa muda. Kwa ujumla, kipindi nzuri cha televisheni kwangu ni kile kinacho niburudisha, kunifundisha na kuniacha na funzo la maana.

Tabia ni nayo ipenda sana kwa wengine ni uaminifu na heshima. Napenda watu wanaosema ukweli hata kama ni mgumu kwa sababu hujenga uhusiano wakudumu na wakweli. Pia napenda watu wanaoheshimu wengine bila kujali tofauti zao kwa sababu heshima huleta amani na maelewano. Tabia nyingine ninayo dhamini ni kujali na kusaidiana. Watu wanaojali hisia za wengine na wako tayari kusaidia hunifanya nijisike vizuri kuwa ata karibu nao. Kwa ujumla tabia hizi hunivutia kwa sababu huonyesha utu, ukomavu na fikra na moyo nzuri katika jamii.

Ninapojihisi kuhusu wasilisho huanza kwa kujiandaa mapema. Kwanza nahakikisha nimeelewa vizuri mada nitakayo wasilisha ili nijiamini. Huandaa pointi kuu kuzipanga kwa mtiririko nzuri na mara nyingine huandika dondoo fupi za kunikumbusha. Pia, ujaribu kufanya mazoezi kabla yawasilisho ama peke yangu au mbele ya mtu nae muamini. Ili nijue sehemu ninazoitaji kuboresha kabla kuanza kuwasilisha, hujituliza kwa kuvuta pumzi polepole na kujikumbusha kuwa niko tayari. Wakati wa wasilisho, kujitahidi kuzungumza kwa sauti ya wazi na kuangalia wasikilizaji. Njia hii hunisaidia kupunguza woga na kutoa wasilisho kwa ujasiri na ufanisi.

Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota. Kuangalia nyota hunipa hisia ya utulivu na mshangao mkubwa. Kila ninapo tazama anga la usiku lililojaa nyota, uhisi kama mawazo yanatulia na stresi yapungua. Napenda sana kufanya hivyo wakati wa usiku wenye kimya, nikiwa peke yangu au na mtu wa karibu. Kwa sababu hunipa nafasi ya kufikiria kuhusu maisha yangu na malengo yangu. Kuangalia nyota pia, unikumbusha jinsi ulimwengu ulivyo mkubwa na jinsi sisi binadamu tulivyo wadogo ndani yake. Jambo lilofanya nijisikie mwenye kefu na mwenye shukurani. Baada ya muda huo, ujiskia nimepumzika kiakili na nikiwa.

Ninahamasisha ushirikiano katika timu kwa kujenga mazingira ya heshima na mawasiliano wazi. Kwanza huwahimiza kila mtu kushiriki mawazo yake bila kuogopa kwa sababu kila mchango una dhamani. Pia huhakikisha kuwa majukumu yanagawanywa kwa usawa ila kila mtu ajisikie anahusika kuwa ana jukumu muhimu. Zaidi ya hapo, hujaribu kusikiliza wenzangu kwa makini na kutambua juhudi zao. Hata kwa maneno ya pongezi, hii huongeza motisha na kuimarisha mshikamano wa timu. Ninapoona changamoto, hupendekeza, tuzungumze kwa pamoja ili kupata suluhisho badala ya kulaumiana. Kwa njia hii, timu hufanya kazi kwa pamoja na kufikia malengo kwa ufanisi zaidi.

Kwa ujumla, ninachukulia mazungumuzo ya siasa kwa tahadhari, sipendi mabishano makali ya kisiasa, lakini ninapenda mazungumuzo ya siasa yanayolenga elimu, uwelewano na kubadilishana mawazo kwa heshima. Ninapenda kusikiliza mitazamo tofauti ili kuelewa jinsi watu wanavyofikiria na sababu zilizo nyuma ya maoni yao. Hata hivyo, kama mazungumzo yanageuka kuwa na kugombana au kuchochea migawanyiko, napendelea kujiondoa au kubadili mada. Kwangu, siasa zinapaswa kuzungumuzia kwa lengo la kujifunza na kujenga jamii, si kuvunja mahusiano. Hivyo napenda kuzungumuza kuhusu siasa kwa njia ya utulivu, yenye hoja na heshima kwa wengine.

Ndiyo, nimewai safiri kuenda sehemu nzuri sana. Moja hapo ya sehemu niliyoifurahia zaidi ni maeneo ya pwani kwa sababu ya mandhari ya bahari, upepo mwanana na utulivu uliopo. Nilifurahia kutembea ufukweni, kusikiliza mawimbi ya bahari na kutazama macho ya ajua. Safari hiyo ilinipa nafasi ya kupumzika, jifunza tamaduni mpya na kutumia muda mzuri na watu wakaribu. Kile ninapo kumbuka safari ile kuuhisi furaha na shukrani kwa nafasi niliyopata ya kuona uzuri wa mazingira tofauti. Ilikuwa safari iliyonikumbusha umuhimu wa kupumzika na kufurahia maisha.

Napendelea zaidi, mwanga wa wastani kuliko mwanga mkali sana. Mwanga wa wastani hunifanya nijisikie mtulivu, na husaidia macho yangu, yasichoke haraka. Hasaa ninapo kuwa nafanya kazi au kusoma. Mwanga mkali sana wakati mwingine hunifanya nijisikie kuchoka, au kukosa umakini. Hasaa, ukiwa wabandia kwa muda mrefu. Hata hivyo, napenda sana mwanga wa asili. Hasaa wa asubuhi au jioni. Kwa sababu hunipa hali ya utulivu, na kunifanya ni jisikie mwenye nguvu. Mwanga wa aina hiyo hunisaidia kuwa, na mazingira mazuri ya kufanya kazi, na pia kupumzika. Kwa ujumla, kwangu, mwanga mzuri ni ule unaochanganya utulivu, afya na macho na faraja ya mazingira.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali kulingana na uwezo wangu. Kwanza, kujitahidi kusaidia kwa kutoa ushauri au maarifa pale ninapoweza. Hasa kwa vijana au watu wanaohitaji mwelekeo. Pia hushiriki katika shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira, kuchangia michango midogo au kusaidia jirani anapohitaji msaada. Zaidi ya hapo, hujitahidi kuwa mfano mzuri kwa kuzingatia maadili mema, kama heshima, uaminifu na mshikamano. Ninaamini kuwa hata vitendo vidogo, vikifanywa na nia njema, vinaweza kuleta mabadiliko makubwa katika jamii. Kwa kufanya hivyo, hujisikia nina mchango chanya na ninajenga mahusiano mazuri na watu wanaonizunguka.

Michezo ninayoipenda kutazama ni mpira wa miguu na riadha. Napenda mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo wa haraka, wenye mbinu nyingi na unachanganya mshikamano wa timu na mbio za kibinafsi. Riadha napenda kwa sababu inaonyesha nguvu, kazi na nidhamu ya hali ya juu ya wanariadha. Nakumbuka mchezo wa kushangaza nilio utazama ilikuwa finali ya kombe la dunia. Ambapo timu ziliingia kwenye ushindani mkali na walionyesha ustadi mkubwa. Napenda kutazama mchezo hiyo nyumbani pamoja na familia au marafiki. Kwa sababu tunacheka kuzungumza na kushirikia shauku pamoja. Wakati ninatazama mchezo, uhisi hamasa furaha na mshikamano na wenzangu. Na mara nyingine hunipa motisha kufuata mazoezi pia.

Napenda kusherehekea mwaka mpya kwa njia za furaha na utulivu. Mara nyingi huwa na familia yangu na marafiki karibu. Tunakula chakula kizuri, kucheka na kubadilishana salamu za heri. Pia mara nyingine upendekeza kuandika malengo au azima ya mwaka mpya. Jambo linalo nisa, matarajio na mipango ya siku zijazo. Wakati mwingine, napenda kutazama moto wa mwaka mpya au sherehe za uma kama mdeleva ya mtaa au mionyesho ya majiji. Kwa sababu huleta furaha ya kipeke, kwa hakika kusherehekea mwaka mpya hunanipa hisia ya matumaini, furaha na nguvu ya kwanza mwaka mpya kwa msukumo mzuri.

Muziki ninaoupenda sana hasa bongo na pop. Napenda bongo kwa sababu unaladha ya kipekee ya Tanzania na Kenya. Unaonyesha maisha, hisia na tamaduni zetu kwa njia kisanii. Pop napenda kwa sababu ni burudani na mara nyingi una nyimbo zinazoongeza furaha na hamasa. Mwimbaji wangu au wa bendi nilio mpenda zaidi ni diamond platinum Kwa sababu ana uwezo mkubwa wa kuimba na kuwasilisha hisia za nyimbo kwa nguvu Napenda kusikiliza muziki wake mapumziko safari au hata wakati nikiwa ninafanya kazi nyepesi na huisi furaha utulivu au motisha kulingana na wimbo Wakati ninaosikiliza nyimbo niliyoipenda sana, hujisikia kwa nguvu, kuwa na nguvu furaha na upendo kushiriki hisia hizi za wengine.

Ninapenda sana wanyama wakufugwa, hasaa mbuzi na kuku. Napenda mbuzi kwa sababu ni wanyama wenye tabia ya kuchekesha na mara nyingine huwa na hamu ya kucheza au kujichanganya na wengine. Wanaonekana wenye nadhifu, wenye manyoya laini na huwa wanapenda kufuatilia kila kinachotokea karibu yao. Kuku napenda kwa sababu huwa na shughuli nyingi. Kama kutafuta chakula kwa furaha, kuruka kidogo au kukimbia kwa haraka, jambo linalo pendeza kuona. Wanyama hawa hunifundisha ustahimilifu, wajibikaji na kutoa furaha kubwa nikiwa karibu nao. Kwa kweli, napenda wanyama wakufugwa kwa sababu hunifanya nijiskie amani, furaha na hunisaidia kupumzika kisaikolojia.

Timu ninayo ipenda ya mpira ya mguu ni Barcelona. Nimeanza kuipenda tangu nikiwa mtoto. Hasa ni lipo shuhudia jinsi wanariadha wao wanavyocheza kwa mbinu kasi na mshikamano wa timu. Na kumbuka mchezo wa kushangaza wa timu hii ulikuwa finali wa ligi ya mabingwa. Ambapo walishindwa kwa mbio za hatua na mwisho na kuonyesha ustadi mkubwa wa kibengi Mchezaji ninae mpenda zaidi katika timu hii ni Lionel Messi Kwa sababu ana ujuzi mkubwa kushawishi mchezo na kuunda nafasi za kushangaza Kila ninapo shuhudia timu yangu ikishinda huhisi furaha kubwa msisimko na fahali na mara nyingine hunipa motisha ya kufuata mchezo au kujifunza mbinu mpya.

Ustadi muhimu zaidi kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri na ushirikiano wa timu. Kwa sababu kazi nyingi zinahitaji kushirikiana na wengine. Ni muhimu kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kusikiliza mwenzangu na kuelewa mahitaji ya kila mtu. Pia ustadi wakusimamia muda wakupanga kazi ni muhimu sana kwa sababu unahakikisha majukumu ya wana kamilika kwa wakati na kwa ubora. Kwa upande wa maendeleo binafsi, ubunifu na kutatua matatizo ni ustadi unaonisa uwezo na kukabiliana na changamoto za kila siku. Kwa hakika, kuunganisha ustadi huu kunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kuongeza tija na kuchangia mafanikio ya timu.

Mafanikio ninayoyapata kazini ni pamoja na kukamilisha miradi muhimu kwa ubora na kwa wakati. Mara nyingi nimetambuliwa kwa juhudi na bidii zangu. Kama vile kushirikiana na timu yangu kufanikisha malengo ya shirika. Pia nimepata mafanikio ya binafsi kama kuboresha ujuzi wangu katika teknolojia na mawasiliano. Jambo linalonifanya niwe mtaalam bora kazini. Mafanikio haya si tu yananifanya nijivunie. Bali pia huniwezesha kuwa mfano mzuru kwa wenzangu na kuongeza motisha ya kufanya kazi kwa bidii.

Mchezaji bora wampira wakikapu ni naye mpenda ni Lebron James na mpenda kwa sababu anaujuzi mkubwa wa kushawishi mchezo kuongoza timu na kufanya maamuzi sahihi kwenye hali za shinikizo. Ni mchezaji aliye jumuhisha nguvu mbinu na akili ya mchezo wakiwango cha juu. Na kumbuka mchezo waajabu nilio uona ambapo walifanikisha ushindi kwa kufanya pasu za kushangaza na mabao ya mwisho kwa dakika za mwisho. Jambo liliofanya ni sisimuke sana. Ujuzi wake unaojitokeza ni pamoja na kazi, mbinu za kupita wapinzani na uwezo wakuhesabu hatua za mpira akipambana. Kila ni napomuona akicheza, huisi msisimko mkubwa. Furaha na motisha kufuata mchezo yake na kujifunza mbinu za mpira wakikapu.

Ndiyo, napenda sana muziki wa jadi. Napenda kwa sababu una historia na utamaduni. Unayoonyesha maisha na tamaduni za watu wa eneo letu. Muziki wa jadi hunipa hisia ya utulivu, furaha na mara nyingine hunirudisha kwenye kumbukumbu za familia na kisherehe za jamii. Napenda pia jinsi nyimbo za jadi zinavyotumika, vyombo vya asili, midundo na sauti za kipekee ambazo ni tofauti na muziki wa kisasa. Wakati ninaposikiliza muziki wa jadi, huhisi umefunguka kiakili na moyo. Na mara nyingine hunisukuma kushiriki kucheza au kuimba pamoja na wenzangu. Kwa kweli, muziki wa jadi ni sehemu ya urithi, wa kitamaduni ninaouheshimu sana.

Ndio, ninatumia mitandao ya kijamii kwa njia yenye uwiano, napenda kutumia mitandao kama WhatsApp, Instagram, na Facebook kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu wa kazi. Pia, hunisaidia kupata taarifa mpya, kusoma habari na kujifunza mambo mapya kila siku. Hata hivyo najitahidi kutumia muda wangu kwa uangalifu ili kuepuka kupoteza muda au kuwathirika kisaikolojia. Ninapotumia vizuri, mitandao ya kijamii ni, chombo kizuri cha kushirikiana, kujifunza na kufurahia burudani bila kuathiri majukumu yangu ya kila siku.